Rafiki wangu wa karibu anaitwa Bravian, tumesoma naye shuleni moja, shule ya upili na chuo kiku. Kinachonifanya niwe rafiki wa kweli ni ati mimi ni mwaminifu, pia yeye ni mwaminifu. Halafu tumesoma katika, tumesoma pamoja, tukafanya mitihani pamoja, tumefanya biashara pamoja, tumefanya mambo yote yanaoleta ujasiri katika miongoni mwetu pamoja, na ninachompendea ni mwaminifu pia na pia huwanga wa karibu sana wakati napitia changamoto za maisha, hunisaidia, hunielimisha na huniwezesha kuyapitia hayo changamoto.

Naam, napendelea kusoma kwa sababu kusoma huwezesha mtu kujua msamiati mpya, kuwezesha huniwezesha kujenga ubunifu wa kuongea na watu, huniwezesha kupunguza mawazo, huniwezesha kupata njia mpya za kuwaza.

Naam katika swali nililo ulizwa napenda kutumia muda wa familia yangu vipi kwa maoni yangu familia ndo kitu cha maana katika hii maisha. Wakati tuko likizoni, huwa nawanda, wenzangu, familia yangu kwa ujumla. Tunaenda likizo, tunacheza, tunaogelea, tunatembelea wanyama mifugo. Tunafanya ukulima wa kila aina. Tunahakikisha kila mmoja wetu, hali yake ya maisha iko sawa. Tunaagana vizuri, tunacheza, tunatumbuizana tunahakikisha kila mtu ako sawa.

Kazi imenisaidia kujua kukaa na watu wa aina tofauti. Kwa mfano kazini kuna watu napatana nao, wanyamavu, kuna wenye kisirani, kuna wenye huongea mengi, kuna wenye hawaongei kabisa, kuna wenye wamekuja tu kufanya kazi iliyowaleta huko na kuna wenye hawafanyi kazi yao. So kazini hiyo hukusaidia uweze kujua tabia mbalimbali za binadamu na vile unavyoweza kuishi na binadamu wa kila aina.

Naam chumba changu ni kidogo kina rangi ya nyeupe, kitanda changu ni kizuri chapendeza kina blanketi nyeupe, mito miwili mieupe, pia dirisha nina dirisha kutoka kwa dirisha naweza ona nyumba ingine kwa jirani anayepita barabarani naweza ona tumbili wakikuja kuiba mahindi. Nachokipenda zaidi juu ya chumba changu ni ati nikidogo vizuri, kimejaa, kina nukia vizuri, kina rangi mzuri na ni kinanipea madhara, madhari ya upendo.

Je, unapenda chakula cha haraka? Hapana. Hii ni kwa sababu, chakula cha haraka kwa wakati mwingi hukuwa na madhara katika afya ya binadamu. Kwa mda mwingi unaeza pata iko na mafuta mingi, imeekwa mafuta mingi, kilicho tumika kutengeneza hiki, kuandaa hiki chakula uchafu, hawazingatii uchafu, hawazingatii, kile kinachofaa, kiwango kinachofaa katika hiki chakula kwa mfano unaeza pata sukari ni mingi, unaeza pata chakula imeoza unaeza pata mafuta ni mingi, kivyangu sipendelei hizi chakula.

Naam, napenda kulima bustani. Ndo, ndoto za yangu ya usoni ni kuwa mkulima. Mkulima mkubwa, ninayepanda vyakula vyote, ninayefuga mifugo, ninayefanya kila aina ya ukulima. Hivyo, ninavyoenda nyumbani wakati wa likizo huwa nalima. Napanda vyakula naachia wazazi wakiuza wakinyunyuzia maji.

Naam katika kazi yangu, nataka kufikia kile kiwango cha kukua mwenye kazi. Nipandishwe cheo, mdogo mdogo, hadi mahali ninapofika nikuwe mwenye kazi. Hivi namaanisha vipi, nikiendelea kufanya kazi, napata maarifa, napata njia mingi mingi za kufanya hii kazi, venye nafaa kuigawa, venye nafaa kuiandaa. Hivi ninavyoendelea kupata maarifa napata ujasiri wa mimi kuanzisha kazi yangu mwenyewe ndio nikuwe msimamizi wa hiyo kazi.